Kusema ukweli kinachonipa motisha kazini, ni pesa tu. Kwa sababu najua ninapofanya kazi, nitapata hela zangu. Niweze kujikimu maisha, niweze kununua nguo nzuri, niweze kununulia watoto chakula, niweze kulipa kodi la nyumba na pia kujiendeleza kama mtu. Hiyo hunipa furaha na kunitia motisha kazini.

Napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Si chenye pilipili kali sana wala kisicho na ladha. Napenda chakula kilichopikwa kwa viungo vya asili vinavyotoa harufu na ladha nzuri. Kama vitunguu, tangawizi na nyanya. Ladha ya wastani hunifanya nifurahie chakula bila kuadhiri afya yangu au kuleta usumbufu. Pia napenda chakula chenye mchanganyiko wa ladha tamu na chumvi kidogo kwa sababu hunipa urari mzuri na kufanya mlo uwe wakufurahisha zaidi.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu mzuri. Maonyesho haya yalinipa nafasi ya kuona kazi mbali mbali za wasanii kama michoro, uchoraji na sanamu. Nilifurahi kujifunza maana na ujumbe uliokua umefichwa kwenye kazi ya za sanaa pamoja na mitazamo tofauti ya ubunifu. Pia nilipata msukumo wa mawazo, mapya na kudhamini zaidi vipaji vya wasanii.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana. Kuangalia nyota hunipa utulivu na akili na kunifanya nitafakari kuhusu ukubwa wa ulimwengu. Wakati wa usiku hasa anga liinapokuwa wazi. Napenda kukaa kimya nikitazama nyota zikimetameta. Hali huu hunisaidia kupunguza mawazo na msogo wa mawazo kwa kila siku. Pia uniamusha hamu. Uniamusha hamu ya kujifunza zaidi kuhusu anga, sayari na maajabu ya ulimwengu.